Kuna njia nyingi ama nina nyingi za kuwasiliana na watu, lakini mimi nitalezea zile ambazo mimi huzipenda. Njia moja ambao napenda kuwasiliana na watu ni ya ana kwa ana, mazungumzo ya ana kwa ana, kusababu haya mazungumzo onipa nafasi ya kuelewa hisia na mawazo ya mtu vizuri zaidi. Kupitia mawasiliano ya uso kwa uso ama ana kwa ana, naeza kuona ishara za mwile kama uso sauti na mienendo. Haya hote hunisaidia kuelewa ujumbe kwa kina na kueepuka kutoelawana. Wakati mwingine, mimi huwasiliana kutumia ujumbe mfupi au mitandawe ya kijami. Asa kwa mawasiliana ya siyo ya haraka. Njia hii hunipamdawa kufikiria kabla ya kujibu na kuifadhi kumbu kumbu ya mawasiliano. Hata hivyo, mimi utumia hii njia kwa wangalivu ilikuepuka tafsiri potofu za ujumbe. Pia mimi upendelea kutumia simu sana. Pali ambapo mazungumzo ya ana kwa ana ya rusiwi. Simu huniraisishia kwasiliana haraka kuuliza maswali na kupata majibu ya papo kwa papo. Njia hii ni muhimu hasaka katika maswali ya darula au kazi zinazo itaji uamuzi wa haraka. Kwa ujumu la mimi napendelea njia ya mawasiliano ina yeshimo wazi, yeshima na kuelewana kwangu. Mawasiliano mazuri ni yale ya nawe jenga mausiano kutatua matatizo na kuleta ushirikiano mzuri baina ya watu.